Tano ni nambari inayofuata nne na kutangulia sita katika mfuatano wa namba asilia. Kimsingi, tano hutumika kuwakilisha kiasi au idadi ya vitu vinavyohesabika kwa mpangilio wa kawaida wa kihesabu. Katika lugha ya kifikra za binadamu, tano si tu ishara ya kihisabati. Bali pia ni dhana inayobeba maana ya ukamilifu wa kiasi fulani hasa inapohusishwa na makundi madogo ya vitu au hatua za maendeleo. Katika matumizi ya jumla, tano hujiitokeza katika nyanja nyingi ya maisha kama elimu, biashara, michezo na hata katika upangaji wa muda. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kupata alama tano katika mtihani. Mfanyabiashara anaweza kuuza bidhaa tano kwa siku na jamii hutumia tano kama kipimo rahisi cha kutathmini kiwango cha jambo fulani. Umuhimu wake unaonekana katika urahisi wake wa kutumika kama rejea ya kiasi kinachoeleweka haraka. Hivyo kurahisisha mawasiliano na maamuzi ya kila siku. Kwa namna hiyo, tano inahusiana moja kwa moja na jamii ya maisha kwa kuwa huwezesha watu kupanga, kulinganisha na kutathmini hali zao kwa misingi ya namba. Kwa mtazamo mpana, tano ina adhari ya kijamii, kielimu na kitamaduni kwa sababu hutumika kama ishara ya viwango na hatua. Kijamii, jamii nyingi hutumia tano kama kipimo cha kuridhika na upole. Hasa pale panapokuwa hapo mifumo ya kutathmini inayopima huduma au bidhaa kwa kutumia alama za namba. Kielimu tano hutumika kama sehemu ya msingi kuhesabu inayomsaidia mwanafunzi kuelewa dhana za kujumulisha, kutoa na kulinganisha idadi. Hivyo kuchangia katika ujenzi wa uwezo wa kufikiri wa kimantiki. Kitamaduni, baadhi ya jamii huipa tano maana ya kiishara. Kama kuhusishwa na idadi ya vidole vya mkono mmoja. Jambo linaloifanya iwe nambari inayo karibiana na uzoefu wa moja kwa moja wa binadamu. Kwa sababu hii, tano haibaki kuwa nambari ya darasani pekee bali pia huwa sehemu ya lugha ya kila siku na mtazamo ya watu kuhusu kiasi au mpangilio wa mama. Katika maisha yangu binafsi, tano imekuwa nambari ninayokutana nayo mara kwa mara katika maamuzi na mipango yangu ya kila siku. Mimi hutumia tano kama kipimo cha kutathmini hasa ninapopanga malengo madogo madogo ambayo yanaweza kuyafikia kwa urahisi. Kwa mfano, ninapojipangia kazi ya siku. Mara nyingi najaribu kuzigawanya katika makundi ya tano ili nisihisi kuzidiwa na wingi wa majukumu. Njia hii hunifanya nijione mnunuzi wa kuyakamilisha taratibu na kwa mpangilio mzuri. Badala ya kukata tamaa mapema. Pia ninapopokea tathmini inayotumia kiwango cha tano. Mimi huchukulia kama kioo kinachonionyesha wazi kiwango changu cha juhudi. Kwa kuwa ninaweza kutambua haraka kama nipo juu katikati au chini ya matarajio. Hivyo, tano imejipenyesha, imejizipenyeza katika maisha yangu kama chombo cha kupanga, kupima na kujihamasisha kuendelea mbele. Kupitia uzoefu wangu, nilijifunza kuwa tano inanifundisha umuhimu wa hatua ndogo katika kufikia mafanikio makubwa. Mara nyingi nilikuwa na tabia ya kuweka malengo makubwa bila kuyagawa katika vipande vidogo vidogo vinavyoeleweka. Hali iliyo sababisha nihisi kuchoka na kukosa mwelekeo. Nilipoanza kutumia tano kama ishara ya kikomo cha kasi au malengo ya muda mfupi, niligundua kuwa ninaweza kusonga mbele kwa utulivu na kwa kujiamini zaidi. Changamoto kubwa iliyokuwa ilikuwa kujifunza kuvumilia matokeo yasiyofikia tano kamili. Kwa sababu nilijihisi kama nimefeli pale nilipopata alama ndogo. Hata hivyo hali hii ilinifundisha kuwa dhamani ya tano haipo haipo tu katika ukamilivu, bali pia katika safari ya kufikiria.

Nne ni nambari inayo fuata tatu na kutangulia tano katika mfuatano wa namba asilia. Kimsingi nne hutumika kwa kuwakilisha idadi ya vitu vinne au hatua ya nne katika mpangilio fulani wa kihesabu. Katika uelewa wa kawaida nne si alama ya kihesabati peke yake, bali pia ni dhana inayohusishwa na mpangilio, uwiano na ukamilifu wa sehemu vinne. Hasa inapohusishwa na makundi yanayogawanyika katika vipande vinne vinavyoeleweka kirahisi. Katika matumisi ya jumla, nne huonekana katika maeneo mengi ya maisha kama elimu, ratiba za kazi, michezo na hata katika upangaji wa muda. Mtu anaweza kuwa na vipindi vinne kwa siku. Kazi nne za kukamilisha na hatua nne za kufuata ili kufikia lengo fulani. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa kusaidia watu kupanga shughuli zao kwa urahisi kwa sababu nne si idadi kubwa sana wala ndogo kupita kiasi. Katika jamii nne hutumika kama kipimo cha kupanga, majukumu kugawanya kazi, hali iliyosaidia kudumisha mpangilio na ufasihi katika maisha ya kila siku. Kwa mtazamo mpana, ina adhari za kijamii, kielimu na utamaduni kwa sababu inahusishwa na mpangilio na uwiano. Kijamii, watu wengi hutumia nne kama msingi, wa kugawanya majukumu au majira ya mwaka. Jambo linalosaidia jamii kuelewa mzunguko wa maisha na majukumu yao kwa wakati tofauti. Kielimu nne ni sehemu ya msingi wa hesabu, inayomsaidia mwanafunzi kuelewa dhana za kujumuisha, kutoa na kupanga idadi, hivyo kuchangia katika kugusa, fikra za kimantiki na nidhamu ya kujifunza kwa mpangilio. Kitamaduni nne huweza kupewa maana ya kiashiria kama kuwakilisha vipande nne za dunia au vipengele vinavyounda ukamilifu wa jambo fulani. Jambo linaloifanya iwe nambari yenye mizizi katika fikra za binadamu zaidi ya darasani. Kwa namna hiyo, nne hujidhihirisha kama nambari inayosaidia kuunda muundo wa maisha ya kijamii kwa njia ya wazi na inayokubalika kwa urahisi. Katika maisha yangu binafsi nne imekua nambari inayohusisha sana na mpangilio wa shughuli zangu za kila siku. Mimi mara nyingi hujipangia kazi kwa kuzigawanya katika mikundi manne ili nisihisi kulemewa na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Njia hii hunisaidia kuona wazi. Ninachopaswa kufanya kwanza cha pili, cha tatu na cha nne. Na hivo hunipa nguvu, utulivu wa mawazo. Napoanza siku yangu. Pia ninapo thatmini maendeleo yangu. Mimi huangalia kama nimefanikiwa kukamilisha hatua nne muhimu nilizojipangia, jambo linalonipa hisia ya kuridhika na kunihamasisha kuendelea mbele. Katika maamuzi yangu, nne hutujengea tabia ya kufikiria kwa mpangilio kwa kuwa hunifanya nione kuwa kila jambo ninaweza kugawanya. Katika hatua, zinazoeleweka badala ya kulichukulia kama mzigo mmoja mkubwa usio na mwanzo wala mwisho. Kupitia uzoefu wangu, nimejifunza kuwa nne inanifundisha umuhimu wa uwiano na nidhamu katika maisha. Niligundua kuwa nilipokuwa nikijipangia kazi nyingi bila kuzigawanya katika sehemu ndogo. Nilikuwa nikipoteza mwelekeo na kuhisi kuchoka haraka. Nilipoanza kutumia dhana ya nne kama mwongozo wa kugawa. Majukumu, niliona mabadiliko katika namna ninavyotekeleza kazi zangu kwa utulivu na ufanisi zaidi. Changamoto kubwa ilikuwa kujifunza kutokata tamaa pale. Niliposhindwa kukamilisha hatua zote nne kwa wakati mmoja kwa sababu mara nyingine hali za maisha hunilazimisha kuhairisha baadhi ya mambo. Hata hivyo hali hii ilinifundisha kuwa dhamani ya nne haipo tu katika kukamilisha kila hatua kwa ukamilifu bali pia katika kujifunza, kuvumilia mabadiliko na kurekebisha mipango yangu.

Mnunuzi ni mtu anayenunua bidhaa na huduma kwa lengo ya kukidhi mahitaji na au matamanio yake binafsi, kimsingi mnunuzi ndiye mhimili wa mchakato wa biashara, kwa sababu ndiye anayebadilisha bidhaa kwa dhamani halisi kupitia malipo. Kwa mtazamo wa kijamii, na kiuchumi, mnunuzi huchukuliwa kama kiungo mhimu katika kutengeneza soko. Kwani bila yeye bidhaa hubaki kuwa vitu visivyotumika, na huduma hubaki bila dhamani ya kifedha. Katika matumizi ya jumla, mnunuzi hujitokeza katika kila nyanja ya maisha ya kila siku, kama sokoni, dukani, mtandaoni au katika huduma za kitaaluma. Umuhimu wake huonekana katika uwezo wake, wa kuamua nini kinahitajika zaidi, na nini hakitajiki, kwa kupitia chaguo lake la kununua au kutonunua. Katika jamii, tabia za mnunuzi huathiri aina ya bidhaa zinazozalishwa, bei zinazowekwa au hata mbinu za matangazo zinazotumiwa. Hivo, mnunuzi ana uhusiano wa karibu sana na maisha ya watu, kwa sababu, mahitaji yake huunda mwelekeo wa uzalishaji biashara na matumizi. Kwa mtazamo mpana, mnunuzi ana adhari za kijamii, kiuchumi, na hata kitamaduni. Kiuchumi, mnunuzi huchochea mzunguko wa pesa, kwa kununua fi, bidhaa na huduma. Jambo linalosaidia biashara kukua, na kutoa ajira kwa watu wengi. Jamii, tabia za waninuzi, huweza kuonyesha hali ya maisha ya jamii flani kwa kua aina ya bidhaa wanazonunua huakizi kipato chao, vipaumbele vyao na mitazamo yao kuhusu maisha Kitamaduni, mninuzi huweza kuadhiri kuenea kwa mitindo, vyakula, au desturi mpya Hasa pale anapokubali au kukataa bidhaa, zinazotoka katika tamaduni tofauti. Kwa njia hiyo, mnunuzi si mhusika tu wa kawaida katika soko, bali ni nguvu inayoathiri mwelekeo wa jamii na uchumi kwa ujumla. Katika maisha yangu binafsi, mimi hujitambua kama mnunuzi kila ninapokwenda sokoni, au kununua bidhaa mtandaoni kwa anjili ya mahitaji yangu ya kila siku. Mimi hutumia muda kufikiria, kabla ya kununua. Nikijiuliza kama bidhaa ninayotaka ni ya lazima au ni ya matamanio tu. Tabia hii, imenisaidia kuwa na nidhamu ya matumizi, na kuepuka kutumia pesa bila mpangilio. Pia, ninapokuwa mnunuzi mimi huangalia ubora wa bidhaa, bei, na uaminifu wa muuzaji, kwa sababu nimegundua kuwa kununua kwa pupa kunaweza kunisababishia hasara ya baadaye. Katika maamuzi yangu ya mnunuzi, mimi hujaribu kuzingatia adhari kwa familia yangu na hata kwa mazingira. Kwa mfano, kwa mfano, kwa kuchagua bidhaa, zinazodumu kwa muda mrefu baadala ya zile zinazoharibika haraka. Kwa njia hii, nafasi yangu kama mnunuzi imekuwa sehemu ya mafunzo ya kila siku kuhusu, uajibikaji na busara katika matumizi ya rasilimali, nilizonazo. Kupitia uzoeevu wangu, nimejifunza kuwa, kuwa mnunuzi si tendo rahisi la kutoa pesa na kuchukua bidhaa, pale ni mchakato unaohitajika, fikra na tahadhari. Changamoto kubwa ni nayo kutana nayo ni, ushawishi wa matangazo, na mitazamo ya watu wengine. Kwani mara nyingi, hujaribu kunifanya nihisi kuwa, nahitaji kitu ambacho kwa kweli, si cha msingi katika maisha yangu. Hali hii ilinifanya nitafakari kwa kina kuhusu, tofauti kati ya mahitaji na matamanio, na kunifundisha kujizuia pale ninapohisi kushawishika kupita kiasi. Wakati mwingine nimepata furaha ya kununua bidhaa bora kwa bei nafuu, jambo lililonipa hisia ya ushindi, na kunijengea kujiamini katika maamuzi yangu. Lakini pia nimewai kujuta baada ya kununua bidhaa isiyo ya ubora mzuri. Hali iliyonipa mafunzo na kuangalia kwa makini kabla ya kufanya maamuzi. Kwa hiyo, uzoeefu wangu kama mnunusi umejaa hisia ya mchanganyiko za furaha, majuto na mafunzo yaliyonisaidia kukua kifikra na kimaamuzi.